Kwa kawainda ninakunywa takriban lita mbili hadi tatu za maji kwa siku. Kiasi hiki hunisaidia kubaki na mwili wenye maji ya kutosha kuongeza nguvu na kusaidia umakini wangu siku nzima. Nikifanya kanzi zito au kukiwa na joto naweza kuongeza kidogo zaidi.

Napenda zaidi mfumo wa android. Ninaona ni rahisi kutumia. Unachagua nyingi za kibinafsisha. Na unapatikana kwenye simu za bei tofauti. Pia napenda kuwa ninauhuru wa kupakua programu. Bali bali na kupanga simu yangu kulingana na mahitaji yangu ya kila siku.

Nguvu zangu kazini ni nidhamu uwajibikaji na bidii. Ninafanya kazi kwa umakini. Najifunza halaka na anaweza kushirikiana vizuri na timu. Pia nina uwezo wa kutatua changamoto kusikiriza maoni ya wengine na kuwakikiza kazi inakamilika kwa wakati na kwa ubora mzuri.

Ndiyo nishawaifanya yoga mara chache ilinisaidia kupumzisha mwili na akili kupuguza msongo wa mawazo na kupolesha pumzi ingawa sifanyi mara kwa mara nina ona yoga kuwa njia nzuri ya kujitunza kuongeza utulivu wa mwili.

Napenda kula nje ya nyumbani. Kwenye mikahawa midogo ilio karibu hasa ile inayopatikana vyakula vya asili. Kama ugali nyamachoma na mboga za kienyeji. Pia napenda sehemu tulivu zilizo safi zenye huduma nzuri na bei ya kawaida. Mara kwa mara nafurahia kwenda cafe kwa chakula chepesi au kahawa nikiwa na marafiki.

Ndiyo ninatumia mfumo wa usalama wa vidole kwenye simu yangu. Ninaona ni rahisi kufungua simu bila kuingiza neno siri kila mara. Pia hunipa uhakika wa usalama kwa sababu alama za vidole ni za kipekee. Hivyo inanisaidia kulinda taarifa zangu za kibinafsi.

Mimi husherekea mwaka wangu kwa utulivu nikiwa na familia au marafiki wa karibu. Tunakula pamoja, tunapiga gumzo za mwaka uliopita na kueka malengo ya mwaka unaokuja. Saa za mwisho tunasikiliza mziki, tunashukuru kwa tulichopitia, kisha tunapokezana heri ya mwaka mpya kwa furaha na matumaini mapya.

Ndiyo napenda kusikiliza radio hunisaidia kupata habari za haraka mziki ninaupenda na vipidi vya mazugumzo vinavyonipa maarifa mapya pia napenda kusikiliza radio asubuhi au jioni nikiwa na pumzika kwa sababu inaniburudisha na kunifanya nijisikia karibu na jamii.

Ndiyo, napenda kulima bustani kwa kiasi. Unipa utulivu na furaha kuona mimea ikikuwa taratibu. Pia, napenda kupanda mboga chache au maua nyumbani. Kwa sababu hunisaidia kupumzika na kunifanya nijisikie karibu na mazingira. Ingawa sifanyi kila siku. Nikifanya nahisi ni tiba ya mawazo.

Ndiyo hufuatilia matokeo ya kimataifa kwa kiasi. Napenda kujua kinacho endelea duniani hasa maswala ya siasa, uchumi na teknolojia. Mara nyingi napata taarifa kupitia redio, runinga na mitandao ya habari, mtandaoni. Hii hunisaidia kupanua ufahamu wangu na kuelewa jinsi matukio ya dunia yanavyo adhiri maisha ya kila siku.

Kazi ninaichukia zaidi ni kufua nguo kwa mikono. Inachosha, inachukua muda mwingi na wakati mwingine humiza mikono. Hasa kama nguo ni nyingi. Ingawa ni kazi ya lazima nikipewa nafasi napendelea kazi nyingine au kutumia mashine ya kufua ili kuokoa muda na nguvu.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, napanga ratiba yangu mapema na kugawanya kazi kubwa kuwa hatuwa dogo dogo. Najiwekea vipau mbele napunguza visibufu kama simu na kuzingatia kazi moja kwa wakati. Pia hujiwekea muda maalumu wa kupumzika ili nisichoke. Jambo linalo nisaidia kuwa makini na kumaliza kazi kwa ufanisi.